Kusoma maoni mtandaoni ni jambo ambalo watu wengi hulifanya mara kwa mara na lina sura mbili kuu faida na changamoto. Ebu nikupee maelezo ya kina kwa mtandao mtindo wa mazungumzo wa kibinadamu ili tuone kwa nini watu hupenda au hata kuchukia maoni ya mtandaoni. Kwanza maoni ya mtandaoni ni kama kioo cha jamii. Unapofungua video ya muziki makala ya kitaaluma au hata kichapisho na kawaida kwenye mtandao ya kijamii maoni huwa na nafasi yake ya katika ya watu kutoa mtazamo yao. Kuna watu wanoandika kwa ucheshi, wengine kwa uchambuzi na kina na wengine kwa hisia binafsi. Hii inafanya mtu anayesoma maoni ajisikie kama yuko kwenye mjadala na wa wazi ambapo, kila mtu ananafasi ya kuchangia. Mara nyingi, maoni yanaweza kukufundisha kuhusu kitu kipi ambacho hukufikiria awali au kukupea mtazamo tofauti kuhusu mada husika. Pili, kuna kipengele cha kijamii na kisaikolojia. Watu hupenda kusoma maoni kwa sababu yanawapa hisia ya kuunganisha wengine. Kwa mfano, ukona maoni ya watu wengi wakikubaliana na mtazamo fulani, unahisi kama sehemu ya jumuia. Hii ni kama uthibitisho wa kijamii, inaonyesha kuwa mawazo yako hayako pekee yako. Wakati mwingine, maoni yanaweza hata kukufanya ucheke hasa pale watu wanapojibu kwa ucheshi au kijeli. Ambazo ni kijeli ndogo-dogo. Lakini pia kuna changamoto. Maoni mtandaoni mara nyingi hujaa maneno ya chuki, kijeli, au upotoshaji. Hii inaweza kumfanya msomaji ajisikie vibaya au kuchanganyikiwa. Kuna watu wanapoenda kusoma maoni kwa sababu wanataka kuona drama au mabishano. Lakini kwa wengine hii huleta msongo wa mawazo. Ndiyo maana baadhi ya watu huchagua kutoangalia maoni kabisa ili kulinda amani yao ya akili. Kwa upande wa kielimu na kitaaluma, kusoma maoni maoni kunaweza kuwa na faida kubwa sana. Kwa mfano, kwenye makala ya kitaaluma au vindiu za kielimu, maoni ya wanafunzi wengine yanaweza kuongeza ufafanuzi. Kutoa marejeo ya vitabu au kueleza kwa lugha rahisi zaidi. Hii ni kama darasa la ziada lililo wazi kwa kila mtu. Kwa hivyo kupenda kusoma maoni mtandaoni kuna tegemea mtu binafsi na mazingira. Wapo wanaopenda kwa sababu ya kujifunza, kuunganishwa na jamii. Asante.

Kwa mtazamo wa kibinadamu, nikichagua tunda la kupendeza ningesema mango, yani embe. Lilo tunda linalonivutia sana, ebu ni kupe maelezo marefu kidogo kwa mtindo wa mazungumzo ya kina. Ili uone kwa nini embe mara nyingi huonekana kama tunda la kupendeza na la kipeke. Kwanza, embe lina historia ndefu ya kuvutia. Hasili yake ni Asia kusini, Asa, India, lakini limeenea kote ulimwengunu na sasa linapandwa sana pia Afrika mashariki. Ikiwemo Kenya, katika maeno ya nyeri na narobi, watu wengi husubiri msimu ya maembe akwa hamu kwa sababu ya ladha yake ni tamu na yenye harufu ya kuvutia. Embe limekua sababu ya utamaduni na chakula cha kila siku likiwa linahusishwa na furaa na misimu ya joto. Pia, ladha ya embe ni ya kipeke. Linamchanganyiko wa utamu na uchachu kidogo na mara nyingi ufanya mtu ajisikie kama anakunywa juisi safi ya asali. Kuna aina nyingi za maembe kama vile hapo, hapo mango, ngoe na biribo. Kila moja ikiwa na ladha ya na harufu yake kivyake ambayo huwa ni ya kuvutia na kufanya watu waipende. Hii ina mfanya mtu anayependa matunda ajiskie kama yuko mwenye kwenye safari ya ladha tofauti kila mara. Tatu, faidha ya kiafya za embe ni nyingi. Lina vitamini C kwa wingi ambayo husaidia kinga ya mwili na pia lina vitamini A inayosaidia macho. Aidha maembe ni embe lina nyunyuzi. Kwa kweli wacha ni kwambie kwamba embe halina wingi, hauwezi sema maembe. Kwa wingi la embe ni embe bandu. Hivyo sahamani kisema maembe ni kuchanganya ndimi. Hivo, either embe linanyunyuzi yani fiber, ambazo usaindia memenicho wa chakula. Kwa hivyo, siyo tu kwa ladha yake inayovutia. Bali pia manufaa yake ya kiafya yanafanya embe kulipenda zaindi. Embe linamatumizi mengi watu ulila kama tunda bichi kulitengeneza juisi na hata chutney na pickles. Katika mikahawa na majumbani, embe utumika kama kiungo cha kuongeza latha kwenye salandi na vyakula vya kitamu. Hii nafanya mtu anaependa ubunifu jikoni kuliona kama tunda lenye nafasi kubwa ya kujaribu mapishi mapya. Nikisema tunda la kupendeza, embe ndilo linalojitokeza kwa nguvu. Ina historia tamu na latha yake inanivutia sana kila mara ninafikiria kuhusu tunda na kila mara ambapo najiisi kula tunda embe ndilo kimbilio langu la kwanza.

Naam, shuleni kwa kweli nilikuwa mwanafunzi alikuwa na nidhamu wakati mwingine na mwanafunzi ambaye alikuwa hana nidhamu kwa kipindi kikubwa sana. Ivi mwalimu ninayemkumbuka sana ni mwalimu aliyechukua aliyeketi katika kiti cha ofisi ya kwa kufunza wa wanafunzi kuwa na heshima. Hivyo, mii nilikuwa mtukutu namkumbuka mwalimu mmoja mwalimu alikuwa mwalimu wa hisabati. Jina lake ni bwana Makasiriko. Kwa kweli jina lake ni la kiutani. Linaambatana na kazi yake. Alikuwa mwenye makasiriko saana. Kila nilipomkosea kwa kweli alikuwa ananichapa vibaya sana alinilaza chini, akaniambia kamata vidole za migu na kuninyorosha viboko mwelekeo. Na kwa hivyo, katika hii ya maisha, kila napopita, najua ninaezadhibiwa nikifanya kosa. Kwani alinifunza jambo muhimu saana. La kuwa na adabu na heshima kwa kila mtu naepatana yeye. Kila mahali na kila kitu na chofanya. Hivyo mwalimu huyo ataishi ataendela kuwa kwenye kumbukumbu zangu. Kwani ya linifunza kitu cha maana sana. Katika maisha yangu ambacho utani kitanisaindia na kitazidi kunisaindia hadi ni tapo kuwa mkubwa zaidi na zaidi, kwani heshima si kitu cha kukosa kwa mtu muhimu sana maishani. Heshima ni kitu muhimu, hivyo bwana makasiriko kila mahali alipo. Kwa kukukumbusha, mimi kila mwisho wa mwezi, naeza kumtumia hivi. Laki moja ili kumwambia asanti, hongera kwa kazi jema ambayo ulinifanyia. Hongera kwa kazi yako ulifanya vyema katika maisha yangu. Hivyo bwana makasiriko, kwa kweli ulikuwa na makasiriko, haya makasiriko kwa kweli yalinisaidia sana hadi nikafika mahali ambapo nimefika kielimu, kimaisha, kikazi na ki ufikra. Kuwa nina heshima, ninaweza kuheshimu kila mtu tunayepatana na yeye. Ninaweza kumpa kila mtu kidole, kumnyooshea ambaye nafaa kunyooshewa. Ila kwa kikwazo kuwa ninajua heshima ndiyo kitu cha maana sana, na ndiyo ninachokipea kipaumbele kwa kila kitu nachofanya. Hivyo asanti, asanti bwana Makasiriko kwa jambo jema ambalo ulinifanyia, hata nikiiba maembe ulinicharaza, kwa kweli ulinifunza heshima, hata nilipokuwa nikitukana ulinicharaza kwa kweli ulinifunza heshima. Hivyo bwana Makasiriko nitaishi kukukumbuka. Kutoka shule. Huko niliposomea shule. Ya bidii, asante sana bwana Makasiriko kwa wema wako, asante kwa kutunza kuniwezesha kuwa mtu binadamu sana, kuniwezesha kuwa na heshima kwa kila mtu naye patana na yeye. Asante na mungu wa kubariki, Mola kuonekanie, afungue njia zako. Kwani ulinisaidia sana na asante. Hadi kwa kazi naifanya, ni kwa heshima yako ninayoitumia, nidhamu yako uliyonifunza ndiyo ninayoitumia.

Kwa kweli mimi kitu nachopenda sana kununua ni chapati. Kila nikienda karibu ama ninapoenda sherehe, mimi huwakikisha kwamba ninapesa na mipango ya kuweza kununua chapati ninapoingia kwenye mkahawa. Kwani kila mahali ninapoenda nahakikisha kwamba nimeingia kwenye mkahawa, kwani chapati ina ladha yake tamu na aina fulani ambayo hunivutia sana. Pia siyo kwa ladha pekee ambayo hunifanya n nunue chapati, bali pia kwa afya yake ya ambavyo inavirutubishi vizuri sana vya mwishi ina kalishiamu ambayo unaeza kukuza mifupa yangu vyema kunisaindia kuwa na nguvu sana katika mwili hivyo mimi ninapoenda na marafiki aitha familia mimi huakikisha kwamba nimebeba angalau hela za kununua chapati. Na hivyo kila mahali tukienda, huchukua na wakati wao kuhakikisha kwamba tumeingia kwenye mkahawa, ama sehemu fulani ilio karibu na njia, ama mahali ambapo kunauzwa chapati na kuhakikisha tumechukua pesa yetu na kumpa mwenye anayepika hizo chapati, ili atueze kutupakia, yaani chapati hivi mbili au anglau tatu. Pia napenda kununua vifaa zingine muhimu kama vile vitabu za kusomea, kama vile vifaa za kujiburudisha, kama vile televisheni and runinga. Kwani kila ninapokuwa bana nimeshiba, ninahitaji burudani, ninahitaji pia kujifunza zaidi kiakili, nafaa kukua kielimu, kwani elimu ndiye ana nzuri sana kukabiliana na changamoto za hii dunia. Hivyo, mimi huakikisha nimenunua vitabu ambazo hunisaidia kukuza elimu nanunua runinga ambayo hunisaindia kujiburudisha.

Kwa kweli, kucheza na kutazama michezo, hulingana na wakati na muda ambao ninao. Kwa kweli, kama mii nipohuru sana, sipendi kutazama bali, ninapenda kucheza, kushiriki. Nivyema sana, kwani kushiriki, inauwezo mkubwa sana. Yaani kushiriki mii mwenyewe, nikicheza, inajiaminia, inaweza kukuza uwezo wangu wa kujiaminia. Kwani kucheza, inamanufaa mengi sana, kuliko kutazama tu. Kucheza inaweza kunikuza uaminifu wangu, kunikuza uwelewa wangu wa mambo na kuniwezesha kukuwa mtu mwenye ako na afya njema na kuniwezesha kuweza kuishi maisha mema, kuwwze kutengeeza urafiki mkubwa sana ikiliganishwa na kutazama mipira. Kwa kweli kucheza mpira ni kama vile kucheza kandanda. Mimi ni mwenye talanta sana na hupenda sana kuitumia kuonyesha wengine bali siyo kutazama tu. Kwa kweli pia mimi hupenda pia kutazama. Kutazama pia ni jambo nzuri sana. Kwa huweza kuniburudisha. Yaani huweza kunisaindia kupumzisha pia akili yangu. Lakini kucheza ndiyo jambo la muhimu sana. Ndilo mimi hupenda sana. Ndio kitu ambacho mimi huona cha thamana sana. Hivyo kucheza mimi napenda kucheza kuliko kutazama ndiyo kukiangalia kuanza kwa sana sana kwa michezo kama vile kandanda. Michezo mikubwa kama vile ya ujerumani huweza kupeperushwa bure na unaweza kutazama. Na kuweza kujiburudisha kivi yako mwenyewe. Lakini kivi yangu mimi sipendi kutazama tu. Bali napenda sana kushiriki kwa kuwa mchezaji. Kushiriki kwa kucheza kwani hiyo ikona hathari njema sana kwa maisha yangu. Inaniwezesha kukuwa kiakili, inaniwezesha kukuwa kufikiria, inaniwezesha kuwa na umakinifu, inaniwezesha kuwa na mtu mwenye akona afya njema. Na inanisaidia pia kukuza urafiki na wengine. Kwani nikitazama tuu, mimi huwa na hamu sana ya kujua kinachoendelea, bali sio hamu ya kushiriki na wengine wenye wako karibu. Lakini ni kicheza kwani kwa sana sana kandanda hucheza kwani tunajua kila timu. Kila mchezaji huwa na nafasi yake. Hivyo ili kuhakikisha kuna ushindi. Lazima kila mchezaji atekeleze nafasi yake ipasavyo. Hivyo tofauti sana na kutazama. Kutazama mnaenda pale tu mnaburudika. Hakuna akili unayotumia. Hakuna haupati mapendo mengi kuliko kama ya vile ya kucheza wewe mwenyewe. Haupati uzuri mwingi kama vile ukicheza wewe mwenyewe. Hivyo kucheza ni vyema kuliko kutazama pekee. Heri kucheza lakini pia kutazama ihusishwe. Kwani kuna wakati huwa unajihisi mchovu. Nikiwa mchovu ndiyo mimi uwa naangalia mpira. Huwa naaza kutazama wengine wakicheza. Naweza kutazama filamu. Hivyo, sijihushishi. Kwani najisikia mwili hauna nguvu kwa wakati huo. Lakini napokuwa na uwezo ninapokuwa najihisi vyema. Ninapokuwa najisikia kwamba nipo huru. Ninapenda sana kucheza. Kucheza ni kwa maana sana kuliko kutazama. Lakini zote zina maana. Zina uwezeshaji wa mtu kiafya.

Kwa kweli kutembea misituni, mimi sana sana upenda kutembea. Na kutembea misituni inanipa wakati mwema sana hakuweza kunipumzisha akili. Hivyo kwa kweli mimi hupenda kutembea misituni. Na sio kutembea tuu nikiwa peke yangu mali kutembea hapa moja na kikundi fulani cha watu tunaelewana. Kwa mfano kutembea na familia yangu au marafiki. Kwani tunaenda tukipigs gumzo ili kuweza kuelewa na kutuliza akili. Kutembea misituni pia inanuwezesha kupumzisha akili yangu. Kwani baada ya shuguli mingi ama baada ya kazi mimi upenda kuwa mwenye ukuwa na wakati umzuri sana wa kueza kupumzisha hakili ili niweze kupata nafasi ya kueza kufikiria vyema siku ijayo. Hivyo kutembea misituni hunipa hiyo chanzo unipa hiyo wakati wakueza kupumzisha akili yangu vyema, kunipa afya jema, pia kutembea msituni, siyo tuu kwa hafya yangu, bali kufurahia manthari ya mazingira, ukiangalia hivi, unangalia unaona miti vyenye imekuwa miema, ukiangalia unaona kila pahai kukiwa kijani kibichi, hivyo unangalia kwamba unakuwa na wakati mwema pia kumshukuru Mungu, unamwambia asanti Mungu, kwa wema ulio tujalia, kwani hii kuwa na haya mazigira, mazigara, mema hivi. Sio jamba la kawainda. Kwa wengi, kama nchi zingine, hawana hivi. Kwa tukiangalia kwenye nchi zikona juha kali. Hawana hayo mazigira. Hivyo kutembea kwenye msitu unipa wakati mwema saana wa kueza kumshukuru Mungu kwa jema kwa wema ambao ametutendea. Pia, ilinganisho kwamba kutembea msituni sio uzuri tu bali una athara zake kwani msituni ndiyo nyumbani kwa wanyama pori msituni kuna hathari zake nikitembea msituni kuna uwezekano mkubwa sana naeza patana wanyama wa pori kama vile simba, nyati, ndovu na hao wanyama siyo tuu hawapo na urafiki na binadamu hawanyama wapo-wapo ni wala watu hawa wanyama wanaweza kutendea jambu mbaya sana wila iwapo autakua makini hivyo kutembea msituni kuna athari kuna mambo ya naeza kuchangia katika pia kukatata kuwayi wako kutamatika hivyo kwa wanyama kama vile simba wanaitaji ukue pamoja na mtu ambaye anaeza kukulinda. Kwani kuna watu walio na elimu ya kuhusu hao wanyamapori na wanaweza kuwadhibiti vilivyo. Hivyo pia kutembea katika msitu hukupa wakati mwema sana wa kufraia wanyamapori. Kuona venye wanavyo fanya kivyao, wenye wanavyo ishi na kuweza kuwa at least wapachakula. Hivyo ni jambo jema sana kutembea kwenye msitu lina athari jema sana. Lina uwezo, lina kuezesha kupumzisha akili. Isi pamoja na hayo yote ina athari, ina athari mbaya. Kwani inaweza kuwa kianzo cha kifo. Inaweza kuwa mwisho wa maisha yako. Inaweza fanya watu wa kushindo kukutambua. Kwani pia kuingia kwenye msitu unaeza kupotelea huko. Kwenye msitu hakuna barabara jema zilizoo, weza kutengenezwa vyema. Hivyo, ni vigumu sana kueza kuingilia. Unengilia kwenye vichoro choro. Ni iwapo utakosa icho kichoro choro ulicho ingia nacho ama uweze kutumia kingine. Hambajo ni mbanda la kuliko kile ulicho ukitumia. Njua kwamba hapo ndipo unapo alika. Unapowalika mauti yako jua hapo ndipo unapo alika matatizo ya hiyo siku. Kwani tu kufanya jambo kidogo kosa kidogo linaeza kugaramu sana. Katika unavyo fanya na hivyo, ni vyema sana ujichunge, ni vyema sana utembee kwa umakinifu kwenye msitu. Na kwa mwisho, mimi hupenda kutembea kwani ina uwezo, inaniwezesha. Na kwa ayo yote, nikisema, nikitamatisha, njibu langu ni naam. Napenda sana kutembea kwenye misitu. Napenda sana kufurahia mandhari ya msituni. Napenda sana kuangalia jinsi wanyama poli wanavyo endelea. Napenda sana kuenda kuangalia kuangalia matunda ya misituni. Kwani pia kuna matunda matamu sana ya msituni. Hambayo pia watu walioishi zamani sana walikuwa wakiala. Hivyo ni vyema sana kuenda msituni. Asanti na asanti.